Kumbu kumbu ambayo ni nayo kuhusu likizo ya ndotoni naeza sema ningependa sana kuenda mji wa Italia ambao waitwa Venice. Kwahivo misi mtu wa kupenda sana kutembea milimani ya ufukweni mini mtu wa mjini. Chenye ningependa kufanya huko ni kupanda kwenye meli na kuenda kwenye hio bahari ya zi wala Italia. Na ningependa kusafiri sana na familia yangu. Na hitaji sana kupumzika au kutembea mwingi naezasema sana. Napenda kutembea sana alafu ningependa kutembea. Mjiwa venis ambao uko nchi ya Italia.